Siwezi nikasema napenda kupiga chombo cha muziki, manake mwanzenu sijui kupiga chombo cha muziki, waona? Ila pengine kama ningekuwa najua, na pia ni kusema kweli, sija kuwa na haraka au kupenda kujua waona manake kupiga chombo kidogo tatizo kwangu, sijui kupiga, sijapenda kupiga, hivyo siwezi nikasema kwamba napenda.